Naoga marambili kwa siku iyo ni asubui nisha amka. Na kisha mchana nikitoka kazini huwa nimechoka zaidi naishi nahisi kuoga ili nijihisi mwenye furaha. Naoga marambili kwa siku asubui mapema bada kwa amuka na jioni bada kutoka kazini.

Huaminia kuwa mimi ni mtanashati. Nywele zangu zinapendeza. Sipendi kofia. Sihitaji kofia kwa sababu mimi ni mtanashati. Huwa sivalii kofia. Huwa na nywele, nataka nywele zangu zipate hewa ya kutosha. Halafu pia, napendeza tu kama sina kofia. Huwa sivai kofia kwa kuwa mimi ni mtanashati. Na sihitaji kofia. Sipendi kofia. Huwa sivai kofia, na kwa maana mimi ni mtanashati. Na sitaji kofia. Huwa sivai kofia hata siku moja.

Mimi naji furahisha vipi wakati wa furaha mi hupigia denzi, nacheza, nasikiza nyimbo zata rabu na pia bongo. Halafu pia wakati nina furaha, napenda kuteremsha sharubati, anakuongea na familia na vile vile pia napenda, kusikiza mziki wabongo.

Na zilea nywele zangu mara tatu kwa wiki na vile vile huwa na ziosha nywele zangu kwa maji na sabuni maalumu ili zibaki safi nazichana vizuri na kupaka mafuta ili zisikauke na zikatike pia.

Lengo la mda mrefu linalo linalo kazini ni kukuuz kukuza ujuzi wangu kitaaluma na kufikia nafasi ya uongozi na pia kuwa mtalamu bingwa katika taaluma yangu na kutegea kikamilifu mafanikio ata sisi yetu.

Napangaje wiki yangu ya kazi. Kitu cha kwanza zaidi niniandike kazi zote za wiki. Na nipange kwa kipaumbele. Nigawe kazi kwa siku alafu. Nipange muda kwa kila kazi. Niache nafasi ya dharura iwapo.

Nakunywa kahawa, isiyona sukari, ikikawia iandamane na vibanzi, na pia mayai, mawili alafu pia kuwe na mahamri, mara mingi asubuhi nakunywa kahawa, iandamane na mahamri, vibanzi na mayai.

Hali ya hewa leo kuna ziwa kali, alafu joto ni zingi mno, joto hili mfanya kuwa, nimeshinda inze, chini ya kivuli, hili kupata hewa safi, nimevangu nye pesi kutoka na na ziwakali, ambalo li poskwele.